Mimi huimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana na wenzangu mara kwa mara, kuita mikutano ili kujadiliana na kuweka mikakati na ratiba ya kila jambo ambalo inafaa tufanye. Kwa upande mwingine, sisi huenda katika mikahawa kufanya shuguli mbalimbali ili kuweza kuhimiza ule ushirikiano na umoja katika timu.

Mazingira ya kazi ambayo naya pendelea ni yale mazingira ambayo ni tulivu, yana usalama, yana usawa bila unyanyasaji na wafanyi kazi wanaheshmiana. Kwa upande mwingine, napenda yale mazingira ambayo, wafanyi kazi, wanafanya kazi kwa umoja, wana uhuru wakupanga mikakati na vile vile kushirikiana kwa kila jambo.

Nimewaifanya kazi ya kujitolea kwa miaka miwili. Niliipenda kazi hii sana kwa sababu ilinipa tajiriba katika kile kitu ambacho nilisomea. Kando na hiyo, vile vile ilinipa cheo ambacho kilinisaidia kupata kazi ya kudumu.

Napenda kunywa chai sana. Mara nyingi, mimi huandaa chai asubuhi kabla ya kwenda kazini. Vile vitu ambavyo naviongeza katika chai yangu ni majani chai, maziwa na sukari. Mahali ambapo napenda kunywa chai ni nyumbani. Na nikikosa kunywa chai, mimi huisi vibaya sana.

Mziki ambao naupenda ni bongo nampenda muimbaji diamond ambaye anatoka inchi ya Tanzania. Mara nyingi, mimi husikiliza mziki baada kutoka kazini ama wakati ambapo sina kazi. Huwa naisi vizuri sana baada kusikiliza mziki wa diamond na aina fulani ya burudani.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni tajiriba, yani nimejifunza mengi sana kutokana na kazi yangu. Pili, nimepandishwa cheo na vile vile kutambuliwa pale kazini. Tatu, nimeweza kupata utulivu wa mawazo kwa sababu naamini kuwa nina kazi ya kudumu.

Kile kitu ambacho ningependa kujifunza kipya maishani mwangu ni kuoka keki. Nikiwa mdogo, nilikuwa namuona rafiki ya mamangu akioka keki kila mara. Na nilikuwa natamani sana kwa sababu keki zenyewe zilikuwa tamu ajabu. Kwa hivyo hata nikienda kwenye sherehe, mara nyingi mimi hutamani tu kujua kuoka keki.

Mimi hupanga kazi zangu katika ratiba. Huwa nahakikisha kuwa ratiba hii ni ya mwezi. Mara nyingi, mimi huwashirikisha wezangu katika mikutano. Ili tuweze kupanga mikakati, jinzi tutaweza kuifuata ratiba yenyewe na kutimiza malengo yetu. Mara nyingi, mawasiliano yangu huwa wazi.